Zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea ni saa ya mkononi. Inaweza kuonekana kama zawadi ya kawaida, lakini kwangu ilikuwa na maana kubwa sana. Nilipokea saa hiyo kutoka kwa mzazi wangu baada ya kumaliza shule ya sekondari. Wakati huo, nilikuwa bado kijana, nikianza kuelewa maisha, majukumu na umuhimu wa muda. Aliponipa saa ile, aliniambia maneno ambayo sijawai kusahau. Alisema, saa hii ikukumbushe kuthamini muda wako na maisha yako. Maneno hayo yalinikaa sana moyoni. Saa yenyewe haikuwa ya garama kubwa. Wala ya kifahari ilikuwa rahisi tu kama lakini imara. Lakini kila nilipoivaa nilijisikia mwenye motisha na fahari. Ilinifanya nijione kama nimeingia hatua mpya ya maisha. Nilianza kuamka mapema, kupanga shughuli zangu vizuri. Na kuchukulia majukumu yangu kwa uzito zaidi. Kilichofanya zawadi iwe ya kipekee si saa yenyewe tu bali ujumbe uliokuwa nyuma yake. Ilinionyesha kwamba kuna mtu aliyeniamini. Na anataka nifanikiwe. Ilikuwa ishara ya upendo, mwongozo na matumaini ya maisha bora yajayo. Hadi leo, kila ninapoangalia ile saa nakumbuka nilipotoka juhudi za familia yangu na malengo niliojiwekea. Nimawahi kupokea zawadi nyingine kama nguo, viatu au pesa. Nazo zilikua nzuri. Lakini hii saa ndiyo ninayothamini zaidi. Kwa sababu ilibadilisha mtazamo wangu kuhusu muda na maisha.

Kwa kawaida, napendelea kufanya kazi mazoezi jioni. Ingawa wakati mwingine nafanya asubuhi kulingana na ratiba yangu ya usiku. Nikipata nafasi jioni, mazoezi hunisaidia sana kuondoa uchovu wa siku nzima. Baada ya kazi au masomo, mwili hua umechoka na akili imejaa mawazo. Nikifanya mazoezi jioni kama kutembea kwa miguu, kukimbia kidogo au kucheza mpira nahisi msongo wa mawazo unapungua na mwili unakua mwepesi. Pia hunisaidia kulala vizuri usiku kwa sababu mwili unakua umetumia nguvu. Pia napenda mazoezi ya jioni kwa sababu hakuna haraka sana. Niko huru zaidi, siwazii sana saa au majukumu mengine. Naweza hata kufanya mazoezi na marafiki, jambo ambalo hufanya mazoezi yawe ya kufurahisha zaidi na si ya lazima tu. Hata hivyo, ninaelewa faida za mazoezi ya asubuhi. Wakati mwingine nikifanya mazoezi ya asubuhi, hunipa nguvu za na hamasa ya kuanza siku vizuri. Nafanya mazoezi mafupi tu kama kutembea kwa dakika chache. Hii hunifanya nijisikie mchangamufu na tayari kwa kazi. Kwa ujumla, ninaamini kuwa wakati bora wa kufanya mazoezi ni ule unaokufaa na ratiba yako. Kwangu mimi, jioni inanifaa zaidi. Lakini asubuhi pia ni nzuri pale ninapopata nafasi. Muhimu zaidi si muda, bali kuwa na nidhamu ya kufanya mazoezi mara kwa mara ili kuimarisha afya ya mwili na akili.

Kitu ninachokipenda sana kununua zaidi ningesema ni chakula. Hasa chakula cha kawaida, cha kila siku na wakati mwingine chakula cha kujifurahisha. Sababu kubwa ni kwamba chakula ni sehemu muhimu sana ya maisha na pia hunipa furaha, nguvu na afya. Kwanza kabisa napenda kununua vyakula vya nyumbani kama unga, ugali, mchele, maharage, ndizi na matunda. Vyakula hivi ni vya lazima kwa maisha ya kila siku. Ninapo vipata na jisikia ndipo salama kwa sababu najua sitakosa chakula nyumbani. Pia napenda kununua vyakula.

Kujitunza kwangu si jambo moja tu bali ni mchanganyiko wa tabia mazoezi lishe na utaratibu wa maisha. Kwangu kujitunza ni muhimu kwa sababu kunanisaidia kuwa na afya nzuri nguvu za kaz akili safi na kujihisi vizuri kila siku. Hapa nitashiriki kwa kina mambo ambayo ninayafanya. Kwanza ni lishebora. Chakula ni msingi wa afya kwa hivyo ninajitahidi kula vyakula bora na vya kutosheleza mwili. Ninajumuisha vyakula vya nyumbani kama ugali mchele maharage mboga mbichi na matunda. Hii hunipa nguvu ya kufanya kazi na kudumisha afya. Pia napenda kula chakula cha protini kama mayai samaki na nyama kwa kiasi. Hii husaidia misuli kwa imara na mwili kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo kwaangu lishebora sii tu kuepuka ugonjwa bali pia ni kudumisha nguvu akili safi na furaha ya mwili. Vile vile napenda kuwa na mwili wenye nguvu na afya nzuri. Kwa hivyo kufanya mazoezi mara kwa mara. Hii inaweza kuwa kutembea kwa miguu asubuhi au jioni kukimbia kidogo au kufanya mazoezi nyepesi nyumbani. Naam mazoeezi husaidia kudumisha afya ya moyo kuondoa msongo wa mawazo na kuwa na nguvu za kufanya kazi. Pia kunisaidia kulala vizuri usiku. La tatu ni kwamba usafi binafsi. Usafi ni sehemu muhimu sana ya kujitunza. Hii inajumuisha kuoga kila siku asubuhi au jioni kulingana na ratiba na hali ya mwili. Kupaka sabuni ili ngozi na nywele zikue safi. Kuhifadhi meno safi kwa kupiga mswaki mara mbili kwa siku na kutumia dawa za meno. Kuvaa nguo safi na zinazofaa ili kujihisi vizuri mbele ya wengine. Hii inasaidia kujijali na kuwa na heshima binafsi naam.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

Nivae nini leo? Hewa ni ya joto au baridi? Hebu niangalie nje kwanza. Jua linaonekana, lakini kuna upepo. Nathani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati la bluu na suruali nyeusi. Viatu gani? Sandali au viatu vya kufunga? Kwa kazi, nathani viatu vya kufunga ni bora. Nitachukua jaketi niweke kwenye mkoba kama kutakuwa na baridi jioni. Mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuoanekana mtu mzuri na wa heshima. Nathani mahali hapa ni sawa.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

Je, niendeshe gari au nichukuwe basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi, nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Ni lazma nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbaini. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri, hebu niandike orodha, nisisahau kitu chochote.

Nimefurahi kukutana nawe.